Naam, mimi hupenda kupiga chombo cha muziki ili kuweza kuburudisha watu au kuweza kuburudisha wanaocheza muziki ule. Mara nyingi sisi hupenda kuenda au kununua tiketi ili kuweza kujumuika kwenye miziki mbalimbali. Miziki nambayo hutufaa zaidi kwa mafunzo na kuweza kutuchangamua, kuweza kutuondolea uchovu mwingi na kuweza kutuondolea mawazo mengi. Mimi hupenda zaidi kupiga vyombo vya mziki ili nao wenzangu waeze kupiga muziki au kuimba muziki ule. Mimi hupenda zaidi vyombo vya muziki kwa sababu mimi ni mpiga mziki mzuri na au mpiga vyombo vya muziki vizuri kwa njia inayostahili au huendana na nyimbo nambazo zinaimbwa.